Ndiyo, nimewahi shiriki kwenye tamasha la muziki la shule za upili. Tamasha hili linajulikana rasmi kama Kenya National Schools and Colleges, Drama and Music Festival. Ni jukwaa muhimu la kukuza vipaji vya kisanii, miongoni mwa vijana. Linawezesha wanafunzi kujifunza kushiriki na kupata uzoefu wa kutumbuiza mbele ya hadhira na majaji wataalamu. Wanafunzi hushiriki katika kategoria mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyimbo za kitamaduni za kiafrika, muziki wa kisasa, muziki wa ala za magharibi, kwaya, ushairi na densi za kitamaduni. Tamasha linaloonyesha utajiri wa utamaduni na lugha. Tofauti za Kenya. Hushindaniwa kuanza ngazi ya shule kisha wilaya, mkoa na hatimaye kitaifa. Washindi wa kitaifa mara nyingi hupata fursa ya kutumbuiza mbele ya rais na wageni rasmi kwenye tamasha la kilele. Mbali na burudani, tamasha hii linajenga stadi muhimu za maisha kama vile kazi ya pamoja, usimamizi wa muda, kujiamini na nidhamu na pia linafungua fursa za kiuchumi katika sekta ya ubunifu.

Chakula chenye ladha ya kuvutia kama vile nyama choma, nyama ya nguruwe na kuku wa kuokwa ni kitamu sana na ladha yake inaweza kuongezeka zaidi inapowanishwa vizuri na vyakula vingine. Kuunganisha vyakula hivi vizuri, huleta uwiano wa ladha kwa mfano ladha ya mafuta na moshi ya nyama choma huenda vizuri na ukali wa kachumbari au pilipili na limau. Mchanganyiko wa vyakula tofauti hutoa mchanganyiko wa kuvutia wa viungo, ladha na harufu na kufanya mlo mzima kuwa wa kufurahisha zaidi. Kuwaanisha vyakula hivi na mboga au saladi husaidia kusawazisha ulaji wa lishe na kufanya mlo kuwa mzima na wenye afya. Nyama choma au nyama ya nguruwe utamu zaidi na ugali au viazi na kachumbari yenye siki na limau. Inaendelea vizuri sana ukiileta nyama ya kuku na wali, saladi ya coleslaw au chipsi. Kuunganisha vyakula hivi vizuri, kunaweza kufanya mlo wa kawaida kuwa wa kipekee na wa kukumbukwa.

Naam, ni kwa kweli kabisa, mazingira safi na upishi wa upendo ni mambo mawili muhimu sana yanayochangia furaha na hali nzuri ya maisha. Kuwa na mazingira safi na yaliopangwa, husaidia kuondoa msongo wa mawazo na wasiwasi. Hali ya utulivu na usafi, huchangia moja kwa moja katika kuboresha hali yangu ya kila siku. Akili iliotulia katika nyumba safi inaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Usafi huleta amani ya akili na hisia ya uthibiti jambo ambalo ni muhimu kwa furaha ya jumla. Furaha isioelezeka kupika au kuoka kwa ajili ya mpendwa wangu ni tendo la upendo ambalo huleta furaha isioelezeka. Furaha hii huongezeka maradufu pale wanapofurahia chakula nilichoandaa. Vitendo hivi huimarisha uhusiano wetu na kuonyesha jinsi tunavyojaliana. Harufu ya chakula na kicheko mezani hujenga kumbukumbu nzuri za kudumu. Kwa hivyo, kujitolea kufanya kazi za nyumbani kuna faida kubwa za kihisia na kijami.

Bila shaka, mimi napenda sana maziwa na ninayafurahia katika njia mbali mbali za kuvutia. Kwenye vinywaji, napenda sana kunywa chai na kahawa ilio kolea maziwa asubuhi au mchana. Pia kufurahia mala au yogati kama vitafunwa, venye lishe ni sehemu ya utaratibu wangu. Maziwa yanafaa sana katika upishi napenda kuyatumia wakati wa kuoka, mikate, keki au biskuti ambapo huongeza unyevu na ladha. Kuandaa sharubati zenye maziwa na matunda mbalimbali ni njia nyingine ninazo furahia kuitumia lishe hii muhimu. Maziwa ni kiungo umuhimu kwangu kwa sababu ya ladha yake na uwezo wake wa kubadilika kulingana na mahitaji tofauti, ya lishe na upishi.

Kukaa kwenye kivuli wakati wa jua kali hasa kati ya saa nne asubuhi na saa kumi alasiri ni njia ya msingi na enye ufanisi zaidi ya kupunguza mionzo ya jua inayo nifikia. Kuvaa kofia yenye ukingo mpana husaidia kulinda uso shingo na masikio kutokana na miale ya jua moja kwa moja. Kutumia kinga ya jua yenye SPF ya angalao thelathini husaidia kulinda ngozi kutokana na miale hatari ya UV. Inaushauriwa kuipaka tena kila baada ya saa mbili au baada ya kuogelea au kutoka jasho.

Riwaya za ki Afrika mara nyingi huangazia mandhari mbali mbali kama vile utamaduni historia, siasa, migogoro na maisha ya kisasa barani Afrika. Zina sifa ya kuwa na hadithi zenye nguvu ambazo mara nyingi husimuliwa kwa lugha ya kuvutia na halisi ziki wasilisha mtazamo wakipekee wa ulimwengu. Kuna waandishi wengi maarufu wa Kiafrika kama vile chinua achebe, nguki wa thiongo, chimamanda ngozi adichie na wengine ambao wamechangia sana katika fasili ya kiafrika. Ni aina ya fasihi yenye utajiri mkubwa ambayo inasitahili kusomwa na kufurahishwa.

Nina hifadhi pesa kupitia Mpesa na benki. Mpesa ni huduma ya benki isiyo na matawi ambayo inaruhusu watumiaji kuweka na kutoa pesa kupitia mtandao mpana wa mawakala kote nchini hata katika maeneo ya umbali. Urahisi wake unaweza kutuma pesa kulipa bili na kununua muda wa maongezi kwa urahisi nikitumia simu yangu ya mkononi kupitia SMS au programu maalum. Mpesa imeshirikiana na benki kutoa huduma za akiba kama mshwari ama KCB Mpesa ambazo hutua riba na mikopo ya haraka hivyo kuongeza fursa za kifedha kwa watu ambao hawana akaunti za banki. Usalama na uthibiti wa benki pesa zinazo wekwa kwenye benki ziko salama na zinalindwa na mamlaka za udhibiti wa fedha. Benki pia hutua bima ya maana. Kuhakikisha pesa yangu inalindwa na hata benki ikifilisika. Huduma kamili za kifedha. Benki hutoa anwai kamili ya huduma kama akaunti za akiba, akaunti za sasa mikopo ya nyumba na gari kadi za mikopo na malipo na usimamizi wa uwekezaji. Benki hutoa taarifa za kina za akaunti huduma za mtandao na za simu za mkononi na usaidizi wa ana kwa ana katika matawi na kuifanya iwe rahisi kuthibiti fedha kwa kina. Kwa kumaliza Mpesa ni nzuri kwa miamala ya haraka na kupata huduma za kifedha kwa urahisi wakati benki hutoa usalama wa hali ya juu na huduma nyingi za kina za kifedha kwa malengo ya muda mrefu.

Mimi hupendezwa na nude sheds. Rangi hizi huleta hisia za asili utulivu na faraja katika muundo wa mambo ya ndani. Hufanya nafasi ionekane ya amani na yenye kukaribisha. Zinasifika kwa usasa na ustadi wake. Zinaweza kuvaliwa kama rangi kuu au kutumika kama msingi wa kupamba na rangi nyingine katika mavazi na mapambo ya mwili. Moja ya faida kubwa za rangi hizi ni uwezo wa kuoanisha na karibu kila rangi nyingine. Iwe ni rangi angavu, metali au rangi nyingine zisizo kolea bila kuzidi nguvu. Ujumuishaji katika fashion na tasnia ya urembo uelewa mpana wa nude sheds. Unajumuisha anuai kubwa ya tani za ngozi kutuoa bidhaa zilizo lingana na kila mtu na kukuza hisia ya ujumuishaji na usawa. Kwa ufupi, nude sheds utoa mguso wa joto unyenyekevu na usio na wakati katika matumizi mbali mbali.

Mikutano ya ana kwa ana, kukutana na watu uso kwa uso kunapendeza zaidi kwa majadiliano ya kina na ya karibu. Mawasiliano haya ya ana kwa ana, yanayohusu kuona lugha ya mwili, hisia na toni ya sauti. Jambo ambalo linaongeza uelewa na kuimarisha uhusiano, hutoa mazingira bora ya kujenga uaminifu na kuwa na mazungumzo ya kweli. Mawasiliano ya kila siku simu na ujumbe mfupi ni bora zaidi kwa maasiliano ya haraka ya kila siku. Na kupeana taarifa fupi ni rahisi hupatikana kwa haraka na huruhusu kuwasiliana popote nilipo bila kuhitaji mipango mikubwa. Usaidia kudumisha mawasiliano bila kuingilia shuguli nyingine nyingi.

Mimi huenda maktaba ni mara moja au mbili kwa wiki kwa ajili ya utafiti wa shule na kua zima vitabu. Ratiba yangu ya maktaba, utafiti wa shule. Muda huo, unanitosha kukamilisha kazi za angu za utafiti na kupata habari mpya zinazo hitajika kwa masomo yangu. Kwa zima vitabu. Pia napenda kua zima vitabu mbali mbali iwe ni kwa ajili ya masomo au burudani ilikuongeza maarifa yangu.

Tunasharehekea sikuku kwa njia ya kipeke sana. Inayo husisha familia na marafiki. Mandalizi ya pamoja. Siku hii uwanza na mandalizi ya pamoja ambapo majukumu hugawanywa. Wanaume huchukua jukumu muhimu la kuchinja mbuzi kwa uangalifu. Hii ni shuguli ya kijami inayo wapa fursa ya kubadilishana mawazo na kuhakikisha nyama imeandaliwa vizuri kwa ajili ya sikuku. Wakati wanaume wanashugulika na nyama, wanawake huwanda milo mingine muhimu. Hii ni pamoja na kupika vyakula vya kiasili kama wali, saladi au kitoweo. Kuhakikisha kuna chakula cha kutosha na kilicho sawazishwa kwa kila mtu. Kupamba na kupiga picha, baada ya kupika na kula, sote huva vizuri mavazi ya tubora, tunapenda sana kunasa nyakati hizi kwa kupiga picha nyingi mwishoni mwa siku ili kukumbuka tukio hilo, vinyuaji na mazungumzo. Sherehe ufika kilele chake, tunapoketi pamoja na kufurahia chakula kitamu tulicho kienda, hii huambatana na vinyoaji na kufanya mazungumzo ya maana ya kufurahisha, yanayotuweka karibu na kujenga kumbu kumbu za kudumu. Ninyakati hizi, za kuwa pamoja, kushiriki kazi na furaha, zinazo fanya sherehe zetu, kuwa malum sana.

Mafanikio ya kibinafsi ninayo thamini kazini ni kama kupata tuzo kwa kazi ngumu. Kupokea tuzo kwa ajili ya kazi ngumu ni uthibitisho wa wazi wa kujituma kwangu na mchango wangu kwa shirika. Hudhibitisha thamani ya jitihada zangu kutambuliwa. Kutambuliwa na wenzangu au waajiri ni muhimu sana kwa motisha. Kunaonyesha kuwa juhudi zangu hazipotei bure na zinachangia malengo ya timu. Bonasi kubwa bonasi kubwa ya kifedha ni njia halisi ya kutambua utendaji wangu bora. Na motisha nzuri ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Kupata suluhisho kwa matatizo iwe kwa wateja au wafanya kazi wenzangu ni muhimu sena kwa mafanikio ya kazi na kujenga mahusiano pora. Umakini katika kutatua matatizo. Kuwapa wateja suluhisho la haraka na sahihi huonyesha umakini na utalamu wangu na usaidia kujenga uaminifu kwa kampuni. Hii inaweza kuongeza kuridhika kwa mteja na hata kupata rufa mpya. Kwa wafanyi kazi wenzangu, kusaidia wenzangu kutatua changamoto zao, huimarisha kazi ya pamoja na mazingira chanya ya kazi. Pia kunaonyesha uongozi na uwezo wakushirikiana, jambo ambalo linaweza kuboresha sifa zangu za kitalamu. Michakato wa kutatua, ili kufanya hivi kwa ufani mimi husikiliza kwa makini na hakikisha naelewa kikamilifu tatizo kabla ya kutoa suluhisho. Wakati muingine, ni bora kutoa suluhisho zaidi ya moja ili mtu aweze kuchagua linalo mfa zaidi na hakikisha suluhisho linafanya kazi kama ilivyo tarajiwa.

Hisia za kufika kileleni baada ya jitihada nyingi za kipekee, inaleta hisia kubwa ya kufanikiwa, kujivunia na kuridhika ambayo ni vigumu kuieleza kwa maneno. Mandari nzuri kutoka juu, hufanya uchovu wote upotee. Kupanda milima, ni mazoezi bora sana kwa mwili mzima. Huimarisha misuli, mapafu na moyo na kuboresha afya kwa ujumla na nguvu za mwili. Husaidia pia kupunguza uzito na msongo wa mawazo. Kuimarisha urafiki tunapopanda mlima pamoja tunasaidiana, tunazungumza na kushiriki uzoefu wa kipekee. Hii huimarisha sana urafiki na kujenga kumbukumu za kudumu. Kwa kweli ni shughuli yenye manufaa makubwa sana kwa mwili na roho.